Napenda kitanda kizuri, kwa sababu kinanipa usingizi mzuri, hivyo mwili wangu huwa una pumuzika vizuri ni kilala kwenye kitanda kizuri. Sababu naeza nikaamka asubuhi bila maumivu ya mgongo wala kiuno, hivyo kitanda kizuri kinanipa usingizi mzuri na mwili wangu una pumuzika na amka na afia njema.

Ndiyo napenda kufanya kazi za nyumbani kwa sababu kwa ajiri ya kuweka mazingira sawa pia kusaidia ndugu zangu wa nyumbani. Hivyo napenda kufanya hizo kazi za nyumbani kama vile kufuwa kufanya usafi wa ndani pamoja na mazingira ya nje.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Hili niweze kupata uzoefu. Mpya pia niweze kuonja ladha ya vyakula vya asili mbali mbali. Napendelea kuonjia latha mpia ya chakula. Kwa sababu vingi huwa vitamu zaidi. Hivyo napenda.

Zana ambazo nazitumia. Za kidigitali ni hasa mashine na ita kuchapishia. Hii ni zana muhimu sana katika kazi yangu na masomu yangu. Mara kwa mara huwa naitumia kwa ajili ya kuchapishia kazi zangu. Na vitu mbali mbali ambavyo vinahusiana na masomo yangu.

Ndio napenda kusikiliza redio hasa nyakati za subuhi kusikiliza taarifa za michezo na taarifa zingine za habari. Redio imekuwa njia muhimu sana ya kusikiliza habari huku ukiwa unafanya kazi zingine na shughuli zingine hivyo napenda kusikiliza redio hasa nyakati za subuhi.

Huwa ninafanya kazi zangu kwa bidii katika muda. Sipendi kupoteza muda bila kufanya kazi kwa hivyo huwa napanga muda wangu vizuri sana ili niweze kumaliza kazi zote kwa maana, nisipofanya kazi kwa muda inakuwa inaongeza mkusanyiko wa kazi nyingi hivyo inasababisha uzembe.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka utotoni ni namna ambavyo wazazi wangu ambavyo inakua kitu ngani na kutujali kwa pamoja. Hivyo nikikumbuka mara nyingi ninapokua na wazazi wangu huwa wananifanya nifurahi sana. Ni juu hiyo ni kumbukumbu nzuri sana kutoka utotoni.

Ndiyo, ninapenda sana hesabu kwa sababu hesabu nafanya akli inakuwa imchangamka. Pia hesabu nakuwa ya kusaidia katika mambo mengi sana ya kusoma, ya elimu, pamoja na kazi tofauti tofauti. Kwa hesabu inanipa ujuzi mkubwa sana na akili yangu inatanoka.

Huwa natumia mitandao ya kijamii kwa mfano Instagram. Huwa natumia kufuata kurasa za vyombo vya habari mitandaoni tofauti tofauti kama CNN Aljazeera katika kurasa zao ya mitandao huo wa Instagram kwa jili ya kupata habari tofauti tofauti.

Huwa nafanya mazoezi asubuhi kwa sababu ninaamini asubuhi mwili ndio unakuwa umetulia hivyo ni vizuri kufanya mazoezi na unapata matokeo chanya zaidi ya mazoezi na kufanya mwili unachangamka kwa ajili ya kuuandaa katika shuguli za siku nzima.

Napenda sanaa ya maigizo. Sanaa ya maigizo imekua na jukumu kubwa sana kuelimisha jamii na kufurahisha jamii. Hivyo ni raisi kufikisha ujumbe katika jamii. Ndio maana naipenda sana sanaa ya maigizo. Kwa sababu watu wengi wanaifatiria na mimi pia nikiwa mmoja wapo. Hivyo naipenda sana.

Ndiyo, navaa miwani. Miwani ya kunisaidia kupunguza mwanga wakati wa jua au nikiwa natumia vifaa vya teknolojia kama simu au kompyuta. Hivyo, unifanya macho yangu yawe katika afya bola na kuweka kinga katika macho yangu yasihibiyo na mionzi ya mwanga wa simu au kompyuta.

Siku yangu wa kuzaliwa huwa nasherekea sana sana na marafiki pamoja na familia yangu kwa kukata keki, kula na kunywa pamoja. Hii inanipa furaha sana huwa kusherekea siku yangu hiyo ya kuzaliwa mana ni siku muhimu sana katika maisha yangu. Hivyo inanipa kumbukumbwe nzuri sana.

Napenda mikutano ya ana kwa ana. Kwa sababu inanifanya niweze kuchangia mada haraka na isiwe kazi sana kuwasilisha mawazo yangu. Pia inaeza kufanya mimi nieze kuelewa hio mada inawasilishwa hapo. Hivyo naona mikutano ya ana kwa ana ni mizuri zaidi.

Napenda kuandika kwa mkono kwa sababu inanifanya niwe haraka sana kwenye kuandika. Kuliko kuandika kwa kompyuta. Pia kuandika kwa mkono. Kunaweza kunifanya nibaki na kumbu kumbu ambazo zipo kwenye karatasi ambazo zita nisaidi kwa muda mwingine. Pia kumbu kumbu zingine zina baki kichwani kwangu.

Napenda kunyoa ndevu, sipendi kuwa na ndevu nyingi. Kwa sababu ujileta kunifanya nisionekane na mwonekano mzuri hivyo napenda kunyoa ndevu punde tu zitakapokuwa nyingi huwa na zinyoa zote ili nubakinu na mwonekano wa unadhifu zaidi.

Napenda aina ya keki za maziwa. Hii ni keki ambayo huni fanya nifurahi ni ka nakula. Keki ya maziwa ni keki tamu sana ambayo inayovutia. Kwa hiyo keki ni latha ya maziwa. Hii na nifanyo ni siratha rish ya maziwa Katabutia napenda maziwa kuliko inazimine za keki.

Naupenda sana mwezi wa tano kwa sababu huo ndio mwezi ambao nilizaliwa na mwezi ambao ina kumbukumbu kubwa sana katika maisha yangu. Hivyo mwezi wangu hupenda zaidi katika mwaka ni mwezi wa tano kwa sababu ni mwezi wangu ambao nilizaliwa.

Ndiyo, mimi napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu inalahisisha mchakato mzima wa kuenda kununua vitu dukani kutembea na ule mda mlefu. Hivyo, vitu vingine havipatikani katika maduka ya karibu, inakupasa ununue mtandaoni na uweze kuletewa. Hivyo, napenda sana kanunua mtandaoni kwa sababu inarahisisha vitu vingi na gharama ambazo zimeepukika.

Ile njia napenda ni njia ya mtandaoni katika cloud tofauti. Kwa mfano cloud ya google ambayo naitumia kuhifazi data zangu tofauti tofauti. Kwa sababu kuna usalama zaidi na ninaweza kwa kuzipata muda wowote ule.

Huwa najikinga na jua kali kwa kuvaa miwani na kofia hivyo inanifanya ninahisi kuwa huru zaidi kwenye jua kwa sababu mwanga mkali wajua unakingwa na hiyo kofia nilio vaa pamoja na miwani ya kuzuia mwanga mkali. Hivo najihisi amani zaidi nikiwa nimevaa hivyo.